Ndiyo, nimewai kuenda maonyesho ya sanaa. Ila, napenda kuona ubunifu wa wasanii, tofauti, hasa uchoraji sana sana. Za kisasa, huwa zinanipa mskumo na matazamo mapya. Najihisi kama niko sawa, nafurahia sana.

Ndio, yoga ni iko sawa. Nimewahi kufanya yoga inasaidia sana kupumzisha akili, kuongeza unyumbufu wa mwili, na pia kupunguza msongo wa mawazo. Yoga inakuanga nzuri kwa sababu huwa inatusaidia.

Asante sana, ningependa kuwa na mandeleo katika elimu bora kwa wote, hajira kwa vijana, huduma za afya, zinazopatikana kwa urahisi, na mshikamano zaidi katika jamii, ndiyo. Pia na maendeleo ya teknolojia.

Ninapenda kuwasiliana na watu kwa kutumia simu au kwa kutumia ana kwa ana kwa ana kwa kuonana ana kwa ana. Lakini mara nyingi huwa napenda kuwasiliana na watu nikitumia simu kwa sababu kuna wale ambao wako mbali na mimi hawa ndiyo huwa tunatumia simu kwa kuwasiliana.

Weekend ikifika, shukuli zangu kwa sababu siendi kazi ni kuwa nyumbani napiga deki, baada ya kupiga deki ninapika, baada ya kupika nina ala, alafu baada ya kula ninachukua mda wa kuongea na familia yangu ana kwa ana.

Wakati wa baridi kari, napenda kufaa nguo nzito, kunywa vinywaji vya moto, kama chai, ya kukasa mwenye joto, pia kutumia muda kwa kupumzika au kusoma vitabu, hili ni baki ni kiwa sawa, pira baridi.

Wakati niko dirishani, huwa naona miti, vile zinapeperuka, watu kutembea kwa taratibu, tu ndege, vile tunaimba, na vile tunatembea, na pia napenda kuona magari, vile yanakimbia. Ninaona vitu mingi, ka hewa, kasafi, wakati nimeangalia kwa dirisha.

Ndioo, mimi huwa ninapenda kulima bustani. Na pia, huwa inanipa furaha. Kwa kuona, mimea ikikua, hewa safi na kupata mazao au maua. Kutokana na juhudi zako mwenyewe. Ninapenda kulima, vile nimelima huwa zinanifanya nijihisi vizuri.

Ninaoga maratatu kwa siku. Asubui, nikienda kazini, mchana nikienda kula mlo wa saa sita. Paada ya kula naoga. Na pia jioni nikienda kulara. Napenda kuoga maratatu kwa siku.

Rafiki yangu wa karibu sana ni ndugu yangu ambaye ninampenda zaidi kinoma. Kulingana na vile nimekua na yeye, vile tumelelewa pamoja, halafu isitoshe huwa tunasaidiana. Nikiwa na pesa, nikiwa sina, huwa ananisaidia. Akiwa hana, pia mimi namsaidia. Napenda ndugu yangu sana.

Ninapenda kununua nguo zaidi kwa sababu kila wakati nikiwa na pesa huwa natamaningi kununua nguo. Sasa kitu huwa napenda kununua zaidi ni nguo. Ndiyo.

Wakati mwingine huwa ninapenda kuandika kwa mikono kulingama na ile kazi niko nayo lakini kuandika na kompyuta huwa inafanya urahisishe na uweze kuandika haraka kila kazi iende haraka na umalize haraka sana. Napenda kuandika na mikono.

Ninapenda sana mwezi wa saba kwa sababu huomwezi unanikumbusha wakati nilipozaliwa. Mwezi wa saba huwa ni mwezi wangu kila mwaka huwa naupenda sana kwa sababu unanikumbusha mambo mingi sana na pia unanifanya nijihisi vizuri niwe na furaha kwa sababu huwa nafurahia na wenzangu sana.

Ninapenda kusoma sana vitabu za hadithi na vitabu vya historia. Vitabu za historia huwa vina nikumbusha vile mababu zangu walikua wanaishi. Na pia, vitabu za hadithi huwa vinanisaidia kwa kujua mambo mbali mbali au ile yenye sikuwa najua.

Jambo la jina ambalo ni muhimu sana ni jambo lirilo muhimu kwangu ni maadhiri, mema, kama upendo, waminifu, ama mambo haya huwa yananisaidia kujenga imani yangu na kuwa na amani ya moyo na mahusiano mazuri.

Mimi ni mtu wa kuwahi sana. Kama tumeagana pahali tutakapo patania. Kama mfano kesho tuagane tutapatana saa moja kamili. Mimi najitahidi sana. Saa kumi na mbili kasoro niwe nimeshaa fika huwa sipendi kuchelewa. Mimi napenda kuwahi sana.

Kabla ya kuanza kazi, huwa ni naomba kwanza. Napiga magoti, naomba mwenyezi mungu, ambaye hamenifikisha wakati huo. Baada ya kuomba naanza kazi, nikiwa huru, nikiwa sawa, nikiwa nimejikabithi, mikononi kwa mungu.

Mimi huwa ninachukia sana. Mtu ambaye ako na tabia ya kuongea maneno mingi na kuwaongea maneno ya uongo. Huyo mtu huwa namchukia sana. Sasa hiyo maneno inanifanya niwe na chuki sana. Napenda mtu ako ukweli sipendi uongo.

Kipawa nilicho nacho ni uwezo wa kujifunza haraka kufikiri kwa utulivu na kusaidia wengine kwa ushauri na mawasiliano mazuri. Hiyo huwa linanisaidia kushirikiana vizuri na watu. Watu tena tofauti. Ndiyo hiyo ndio kipawa ninacho.

Ni kwangu nguvu yangu ni kupanga kupangia wenzangu vile watafanya kuwaonyesha kazi vile inaendelea. Kama kuna mwenye amekosea, mimi huwa narekebisha. So, inamanisha mimi ndiye mkubwa wa hio kampuni.

Ninaweka nenosiri kwa kulitunza na ututumia kwa watu wengine, kupatisha mara kwa mara na kuepuka kulitumia kwenye vifaa au mitandao isio salama. Nenosiri huwa nailinda vizuri kwa sababu hiyo ndiyo huwa inanisaidia.

Mimi huwa ninapenda sana mchele mchele chakula ambacho huwa kinanipendeza sana hiyo ni wali huwa inanipendeza sana nikikula ninajihisi nikiwa sawa kabisa hata nyumbani kwangu unapata wali ndiyo mingi kuliko chakula zingine.

Chakula chochote ninachokipenda ni ugali na nyama au ugari na samaki. Halafu pia huwa ninapenda sana mchele, mchele kwa wingi. Ninapenda mchele nikiula na nyama. Au nikiula na maharagwee.

Kinywaji ambacho ni nakipenda sana cha baridi ni maji. Huwa ninapenda maji sana ya baridi. Wakati niko kwa jua ama wakati nina kiu huwa ninapenda sana kunywa maji baridi. Kinyoaji napenda cha baridi ni maji.

Ndiyo, ninaifadhi sana kitu cha thamani. Kabisa, na pia wangalifu mkubwa kama nyaraka muhimu au vitu za kumukumbu kwa kuvihifadhi sehemu nzuri sana. Ndiyo, na pia na kuhakikisha havitapotea.

Ikifika wakati ni wakukumbuka siku yangu ya kuzaliwa, huwa ninaita marafiki, wazazi na mandugu zangu. Alafu, tunanunua vinywaji, chakula, tunaandaa kasherehe kwa sababu hiyo ni siku kubwa tena muhimu kwangu na kwa maisha yangu.

Ninapenda kujifunza mambo mapya kupitia teknolojia au kusoma vitabu. Nikisoma vitabu huwa ninajifunza mambo mengi sana mapya au nikiingia mtandaoni pia ninajifunza mambo mengi sana tena mapya mtandaoni au teknolojia.

Ninasherekea sikukuu kwa kuarika marafiki zangu, ndugu zangu, wazazi. Na tunaandaa shelehe, baada ya hiyo, tunajibamba, tunafulahia kwa sababu ya hiyo sikukuu. Tukishaandaa, tuna uwezo wa kuongea na marafiki, fizuri sana, na pia tuna uwezo wa kuongea na wazazi.

Utotoni nina kumbu kumbu mingi sana. Kwa sababu, vile vitu ambazo nilifanya utotoni, vilikuwa mingi sana. Nilikuwa napenda kucheza na watoto wengine, tulicheza michezo ya kupigana kama bunduki na nini. Na pia, nilikuwa napenda kucheza mpira. Hata nilikuwa na ndoto ya kuwa mwana mcheza wa mpira, lakini haikuwezekana.

Muda wangu wa bure wakati sipo kazini huwa ninaweza kurekebisha tu vitu mbali mbali twa nyumba. Kama niko nyumbani, ninaweza kuosha vyombo, ninaweza kupiga deki, ninaweza kupiga pasi nguo zangu au ninatoka naenda mazoezi. Baada ya mazoezi, ninachukua vitabu zangu, ninasoma.

Ninatumia kompyuta kwa sababu ndio niweze kulaisisha kazi. Kompyuta uwa inanifanya niharakishe kazi, ka ile kazi ningefanya siku mbili, nifanya na siku moja, kutuma parua pepe au kuandika. Uwa inanisaidia na namaliza halaka sana.

Telefoni. Telefoni sioni kama ninaweza kuishi bila. Kwa sababu huwa inanisaidia sana kwa kila wakati. Inanisaidia zaidi kwa kuongea na marafiki ambao wako mbali au wenye wako karibu bila kuonana.

Tunawasiliana kwa kupitia simu, teknolojia. Teknolojia ilituletea mambo mingi sana ambayo yanatusaidia kabisa. Wafanyakazi wenzangu, huwa tunawasiliana wakati tuko likizo au ile wakati tumeenda kupumzika. Ndiyo, tukimariza kupumzika, turudi kazi kama tumeshawasiliana.

Ninapenda kucheza sana mchezo ya ubao. Kwa sabambu, uwa inanisaidia kufikiria kwa makini. Kuburudika na kuimarisha ushilikiano na wengine. Uwa ninapenda sana mchezo ya ubao. Nikiwa na malafiki zangu au ndugu zangu, ndio tuweze kujibamba pamoja.

Mandhari nzuri ambayo nimewahi kuona ile ya asili yenye milima, kijani kibichi cha mti na machweo ya jua yanayopendeza sana na pia huleta utulivu na furaha kwangu binafsi.

Ndiyo, ninapenda kupiga chombo cha muziki kama gita au piano. Ninapenda sana muziki na pia nilikuwa naipiga sana kanisani. Nikuwa mwana guitar, ndiyo ninapenda sana guitar au piano.

Ndiyo, ninapenda miwani sana. Na pia wakati wa jua huwa ninapenda sana kuvaa miwani ndiyo iweze kulinda macho zangu zisipigwe na jua sana. Ninapenda miwani, tena zaidi. Miwani inakuanga nzuri kwangu.

Ndiyo, nimewai kuenda kwenye tamasha la mziki na pia nilifulahia sana kwa kuwa nilipatana na watu wengi tofauti na kuona waimbaji wengi tofauti ambao sikuwa natarajia kuona au sikuwa nachua kama tutawaipatana na wao. Tamasha la mziki, huwa linanifanya nijihisi vizuri niturize akiri.

Wakati wa mapumziko ya mchana, baada ya kula, huwa ninachukua muda wa kupumzika, naenda kwa kitanda, ninalala kidogo kama siko kazi. Lakini kama niko kazi, nikimaliza kukula, ninachukua muda, naengia mtandaoni, naangalia mavideo ndio niweze kumaliza wakati.

Ikifika siku yangu ya kuzaliwa, huwa ninaita marafiki zangu, mandugu, tena na wazazi wangu na waalika ndio tuweze kusherekea hiyo siku pamoja na wao. Ninanunua vinywaji, ninanunua chakula, tunapika, tunakula, halafu, tunafurahia wote.

Ndiyo, kwa sababu mimi ni mzazi, huwa ninapenda sana kucheza na watoto. Wakati mwingine nikiwa nyumbani, ninapenda kucheza sana na mtoto wangu. Kwa sababu, watoto ni baraka na watoto ni wazuri sana. Ninapenda sana watoto, tena zaidi.

Kwenye ukuta nyumba yangu, ninapenda rangi nyeupe sana. Rangi nyeupe hunifanya niwe msafi, nionekane kama niko msafi, na nyumba yangu ionekane kama nisafi sana. Hata marafiki wakinitembelea, huwa wanafurahia kwa sababu nyumba yangu nisafi.

Masingira ya kazi kinachoyafanya yawe nzuri ni kupanda maua, ni kusafisha eneo hilo, ndiyo kukue kusafi, ni kupiga deki pare ambapo tunafanyia kazi.

Matukio ya kimataifa huwa ninaifuata sana kwa kusoma habari au kwa kusikiliza habari kwenye redio. Na vyanzo mbalimbali ili kuelewa kinachoendelea duniani au kujua kinachoendelea kwenye nchi yangu.

Ninahifadhi pesa kwa mpangilio. Kama mfano, ninatenga hakiba mapema. Mara tu unapopata pesa. Alafu pia, ninaweka bajeti. Ili nijue matumizi muhimu na yale haila au iyala.

Ndiyo, ninapenda kujaribu teknolojia mpya sana kwa sababu huwa inanifanya nijue mambo mingi kwa dunia au nijue vile ambayo sikuwa najua ni kujifunza au kusoma vitu mingi tofauti. Teknolojia ni muhimu na pia ni nzuri sana.

Wakati wa wasiwasi, huwa nina uwezo wa kutoka niende pahali penye nitakaa peke yangu, pahali patulivu kwenye sita patana na watu wengi. Napumua kwa kima ili kupunguza msongo na mawazo nachukua mapumziko mafupi au kubadilisha mazingira.

Kwa upande wangu, mfanya biashara bora zaidi ni yule ambaye anatenga kazi yake na vitu ambavyo vitakuja kumuharibia biashara zake kama kulewa, kufanya umalaya au kufanya vitu mingi mbaya ambavyo vitaharibu pesa yake.

Mara nyingi wikendi, huwa ninaamka naenda zoezi. Baada ya zoezi, nina kuja kufanya kazi mbali mbali kama za nyumba. Piga deki, kuosha vyombo au kufua nguo zangu. Wakati mwingine nikimaliza, nachukua vitabu zangu ninaanza kusoma au naingia mtandaoni.

Ninapendelea sana t-shirt. Kwa sababu t-shirt nikiivaa, uwa inanifanya njihisi kama niko sawa, niko vizuri sana. Tshit ndo nguo yangu ninayoipendelea sana. Ninapenda kuivaa au kununua. T-shirt uwa inakuanga nsuri kwangu kwa maisha yangu.

Kila jioni kabla ya kulala, ninaomba mungu. Cha kwanza, cha pili, ninachukua kitabu nasoma. Baada ya kusoma, naingia mtandaoni kama YouTube, Facebook, au Instagram. Ninaweza kuangalia mavideo tofauti. Baada nalala.

Ningekuwa na uwezo uwezo ambayo ningependa kuwa nao. Ni uwezo wa kuwa na pesa mingi. Ndiyo niweze kusaidia wale ambao hawajiwezi. Nina ndoto kali sana ya kusaidia wale ambao hawajiwezi. Wakati nitakapo pata pesa.

Changamoto ambazo nakutana nazo kazini ni mingi sana. Kuna zile za kawaida lakini zinahitaji umakini. Kama kwa mfano, migongano au mawasiliano yasioeleweka na wenzangu. Huwa ninajaribu sana kutatua kwa mazungumzo ya kiheshima.

Ndiyo, ninapenda maua sana, tena sana. Nikiwa na maua, uwa ninajihizi vizuri sana. Napenda maua niyaweke kwa nyumba niwe nikiyaangalia. Pia maua upendeza na ufanya hewa ikue safi. Maua ni mazuri sana.

Marafiki wangu wapya vile ninavyowafanya ni kujaribu kuwaelekeza au kuwaonyesha vile vitu ambavyo ni navyovipenda na venye sipendi. Na pia mimi huwa napenda sana kujua chenye rafiki yangu mpya hapendi ndio nisije mkosea.

Familia yangu huwa tunapenda sana kuongea, tunapenda sana kushirikiana kwa kufanya vitu mbalimbali au tofauti, kama kufanya kwa pamoja, kufanya kazi pamoja, kuwasiliana, kushauriana, au ndiyo tuweze kuona maendeleo.

Wakati mkuu wa mpira wa baseballi ni ile wakati mchezo unapoendelea rasmu. Na kila timu inajaribu kupata point. Hapa kuna vipengele mingi sana. Kama inning, mchezo wa baseballi umegawika katika innings. Kama tisa, kila inning ina sehemu mbili. Timu moja inashambulia timu nyingine. Na nyingine inashika ulinzi. Kitu ingine, mchezaaji wa timu ya ulizi hutupa mpira kwa mchezaaji wa timu ya mshambulizi.

Huwa ninapenda kuamka mapema kwa sababu nikilala mapema na amka mapema. Nikiamka na jua nitakuwa nimesahau kazi au nitakuwa nimechelewa kazi. Kwa sababu mimi huwa napenda kwenda kazi mapema, staki kuchelewa na lala mapema baada ndio niweze kufika kazini vizuri.

Ndio niweze kujitunza huwa naweza kuifadhi pesa zangu vizuri, kuzifanyia mpangilio na kuekeza kwa biashara tofauti. Sile ambazo hazita hazita nifanya pesa zangu ziweze kuendelea vizuri.

Wakati wa siku wa mvua, shuguli ninazo zifanya kama nimeenda kazini ni kuvaa koti ambayo itanirinda baridi. Badaa ya kuvaa koti ya baridi, inachukua fiatu vile ambazo vitaweza kunifunikia matope ata nikipitia kwa maji, hayataweza kunifikia.

Wakati mwenye nafanya kazi vizuri zaidi ni ile wakati nikona furaha. Alafu pia ile wakati ambayo kuna kivuli, hakuna mvua na hakuna jua mingi. Hiyo wakati huwa ninafanya kazi mingi sana.

Ndio, ninapenda kusoma maoni sana mtandaoni kwa sababu huwa yananifanya niweze kujifunza na kujua mambo mengi kuhusu teknolojia. Nikisoma, ninaweza kuhifadhi kwa akili yangu ndio iwe kama kumbukumbu, niweze kuwa nakumbuka kile nilichokisoma.

Ikiwa kazini, ile mafunzo ningependa kuwa napata ni yale yanayo niwezesha kuboresha ujuzi wangu na kuongeza tija. Kama mufano, mafunzo ya usimamizi, wa muda na kazi. Iri, nipange kazi vyema na kubadiriana. Na pia, changamoto za wakati.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini ni mingi sana kwa kifupi yale mafanikio ambayo ninapoweza kuleta matokeo chanya, kusaidia timu, na kujifunza kutoka kwa changamoto. Na pia kuanzisha mbinu au njia mpya za kufanya kazi, sizo ongeza ufanisi au kupunguza makosa.

Ninapenda kula wali sana kuliko ugali. Ni kila wali huwa ninajihisi nifiri vizuri sana. Wali nitamu kwangu na pia inakuanga nzuri sana kwa maisha yangu. Napenda wali sana kuliko ugali. Ninapenda wali nikila na maharagwe au na nyama.

Wakati kazini kwangu kuna makosa, huwa ninaweza kuita mhusika na muuliza maswali. Baada ya kumuuliza maswali, ninaangalia kama hilo kosa ni la kurekebisha au ni la kupelekea meneja wetu. Kama tunaweza tukalirekebisha wenyewe, ninaweza kumpa ushauri ndio asiwahi kurudi kukosae tena.

Ninapenda chumba changu. Chumba changu ambacho ni chakulala. Na huwa sipendi watu wakiingia ivo hofzo hofzo. Kwa sababu ni chumba changu. Chumba cha mapumziko yangu. Ninakipenda sana.

Ninapenda sana keki ya vanilla. Keki hiyo uwa inanifanya nichihisi vizuri au ile keki ya banana. Ninapenda keki ya banana au ya vanilla. Zinakuanga tamu na nazipenda na pia zinapendwa na watu wengi sana.

Ninapenda sana mboga za majani, kama sukuma au spinachi. Ninapenda hizo mboga sana, ni kizila na ugari lakini, huwa inakua ni maramoja moja kwa sababu sipendi kula ugari sana. Mboga za majani, sukuma au spinachi.

Ndiyo niweze kukamilisha kazi kwa wakati huwa ninarauka naenda kazi mapema. Nafika kazi kwa ile wakati ambavyo tumeagana na mwenye kazi. Baada ya hapo ninaweza kuchangamka na kufanya kwa bidii. Ndio niweze kumaliza kazi haraka.

Ninapenda sana rangi la blue kwa sababu huwa ninaonanga sana angani wakati wa jua au jioni jioni. Huwa ninaweza ninapenda kuangalia juu ndiyo niwe nikiona iyo iyo rangi au naiona baharini. Huwa inanipendeza sana.

Asubuhi hii ya leo, niliamka, nikaoga, baada ya kuoga, nika kunywa chai, baada ya kunywa chai, nikajiandaa, nikavaa nguo, ndio nikaweza kwenda kazeni. Hiyo ndio kazi ambayo nimefanya asubuhi, nikiamka.

Michezo ya video, huwa ninaipenda sana. Hasa, ile inayohitaji mkakati, mbunifu na kufikiri halaka. Unisaidia kupumzika, kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha umakini wangu. Michezo wa video, huwa ninaipenda sana.

Kuhusu mtaa wangu huwa ninapenda sana malafiki ambao tunakuanga na wao. Na pia kitu ingine ninapenda sana hewa safi ambayo iko kwa hiyo mta. Na pia ninapenda sana chioni nikiwa nimetulia.

Ndiyo, ninapenda mvua sana kwa sababu mvua huwa inanifanya inafanya mimea ziweze kumea vizuri kuweze kuwa na hewa safi na pia inatufanya pia sisi tuweze kuishi vizuri bira stress. Mvua ni nzuri sana kwa mimea, na ni nzuri sana kwa binadamu.

Mji ambao ningependa kutembelea ni mji wa Dubai au mji wa Marekani. Hiyo ndio miji yangu ya ndoto ambayo ningependa kutembelea zaidi kwa sababu kuna mwonekano mzuri kwa hiyo mji na pia kunakaa vizuri sana.

Ndiyo, ninapenda kujifunza historia sana. Ndio niweze kuchua mengi, kuhusu inchi yangu au kuhusu mababu zangu ambayo wali tutangulia kuishi, kwa hii inchi. Wakati mwingine nikisoma historia, uwa napenda sana kuchifunza mambo mingi. Ndiyo, pendanga kuchifunza mambo mengi sana.

Ndiyo, ninapenda kuogelea sana. Au, ninaenda kwa bahari. Kama siyo bahari, ninaenda pale kwengine ambapo watu wengine wanaogelea. Au mtoni, ninapenda kuogelea zaidi. Huwa nikiogelea inanifanya nijihisi vizuri na nisikie kama niko sawa.

Asante kuhusu maisha yangu tukio langu muhimu ni pale nilipopata fursa ya kufanya kitu kilichobadililisha maisha yangu au kunipa uzoefu mkubwa kama mfano kushinda changamoto kubwa ambayo ilinifanya nijitambue zaidi na kujiaminia sana.

Asante sana. Mchezaji bora wa mpira wakikapu mala nyingi huwa huwonekana kwa kuwa anayechangia sana timu yake na pia awe ana ujuzi wa hali ya juu na anahistoria ya mafanikio. Kama mufano, Leblon James ambaye ujuzi waki wango cha juu, ana uwezo wakucheza nafasi mbalimbali kwenye uwanja akipigia point kutoa pasi na kufanya ulinzi mzuri.

Asante sana ninasaidia jamii yangu kwa kushirikiana kwa vitendo. Au kwa moyo na kujitolea na pia kama mfano nashirikiana na wengine kutatua changamoto za kijamii. Ninawahimiza na kuwapa motisha vijana. Vijana wengi ili waweze kujiamini na pia na kufuata malengo yao.

Babangu ndi ye alinifunza jambo muhimu sana. Wakati nilikuwa mdogo, nikielekea ujana, hariniambia mwanangu kama hutafanya kazi, hautaweza kufanikiwa. Iyo wakati, hilo jambo nilizingatia, nikaona nisipofanya kazi, hakuna mafanikio baada kutofanya kazi.

Ndiyo, ni mewai kutembelea ziwa, na pia, nimewai kutembelea mto. Yo wakati, wakati tulienda kutembelea ziwa, niriweza kuona wanyama wengi tofauti wa maji, kama samaki kubwa kubwa, au vipoko, au zile vitu zingine ambavyo zinaishi kwa maji.

Video za kuchekesha au mtu ambaye anachekesha. Wakati mwingine kinachonifanya nicheke ile wakati niko na rafiki zangu kama tunaongea alafu alete maneno za kuchekesha au nikiingia mtandaoni.

Mara nyingi uwa ninapenda kufanya kazi na wengine. Kushirikiana muhimu sana kwa sababu, ukiwa peke yako, hautaweza kufanya kazi vizuri. Ndiyo utafanya kazi lakini mukiwa mumeshirikiana kazi yenu ndiyo inadumu na pia biashara inaenda mbali sana.

Mara mingi huwa natumia data kwa simu yangu kwa sababu kuringana na vile wifi haiko maeneo yenye niko au ni haweza kuwa natembea wakati natembea natumia data sana lakini nikiwa kazini natumia wifi.